Hapa kwa ripoti za kazi, mimi naanda kutumia tarakilishi na saa zingine natumia. Naanda kutumia simu yangu pale ambapo nimerekodi sauti, nimerekodi vitu fulani na naziweka pamoja baada ya kazi.

Wakati wa mapumziko ya mchana naka chini ya mti. Nakunywa juizi na pia natumia simu yangu kuingia kwenye mtanda.

Kitu kinachonipa motisha pale kazini ni bosi wangu ambaye ni mzuri sana. Na pia kitu kingine kinachonipa motisha ni mshahara wangu kwa sababu unapofanya kazi kwa bidii. Mshahara inaongezeka na mapato yanakua makubwa.

Kazi ni nayo dhamini zaidi. Ni kazi ya kufanya kazi mtandaoni. Kwa sababu hiyo kazi haihitaji. Pesa mingi kufanya. Na pia hiyo kazi mtu yeyote anaweza fanya mahali popote. Na wakati wowote.

Zawadi mzuri yenye nishawai kupokea. Ni zawadi ya gari yenye nilituzwa na wazazi wangu. Na naipenda hiyo gari sana kwa sababu ina nisaidia kufanya biashara mengi. Na pia ina nirahisishia jinsi ya kusafiri. Kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Mimi pale kwa kusubiri kwenye mstari, huwa nasikia inanikera sana. Kwanza pale ya mahali ambapo mstari ni mrefu na huduma inapeanwa polepole. Huwa nasikia ni kama inanikera na huwa sifurahi sana.

Mimi napenda sana kununua vitu kwa kutumia simu kwa mfano pale natumia mpesa kulipia vitu fulani ninapokwenda kununua vitu kwenye supermarket au kwenye maduka. Na napenda kulipa na kutumia simu kwa sababu kuna ile rekodi ya malipo inarekodiwa kwenye simu. Na naweza kuyaangalia badae vile nimelipia vitu flani.

Mimi huwa nakawa mpaka saa saatano ya usiku ninapofanya kazi zangu pale mtandaoni. Naa, huwa napata hiyo saa tano ya usiku kama ni muda mzuri sana kwa maana hakuna kelele na hakuna kusumbuliwa na weza fanya kazi yangu vizuri sana.

Pale kwa ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine, ningemshauri ya kwamba yeye asiwahi kufa moyo kwa kile kitu anachokifanya na mungu ana muda wake wa kufanya kile kitu kitendeke, kile kitu ambacho anachokitaka.

Napandelea vyatu vya Sandals kwa sababu ni vyatu venye nyepesi kutembea nazo. Na pia ni vyatu vizuri sana kwa sababu navinunua kwa bei nafuu dukani. Napia zinanisaidia wakati wa joto.

Chakula ninachokipenda zaidi ni pilau. Napenda kula sana pilau. Hata naezakula pilau mara tatu kwa siku. Napenda pilau kwa sababu ina manufaa mengi zaidi kwa kwenye mwili, kwa sababu imechanganywa na nyama, nyanya, naezapata vitamini, bado naezapata proteini. Napenda sana kula pilau.

Timu yenye napenda sana ya rugby hiko huko marekani lakini sijui jina ya hiyo timu lakini naipenda sana. Kwa sababu wachezaji wanatutubuiza sana uwajani wanacheza vizuri. Naeza taka sana kwenda kuitazama. Iyo timu ya rugby huko marekani.

Ndiyo napiga kura. Lakini itakuwa mara yangu ya kwanza kupiga kura. Ni sababu sijawai kupiga kura. Na nasubiri sana hiyo siku ya kupiga kura. Ili nichague viongozi. Ninaotaka.

Bahari nimewahi safiri pazuri ni uko pwani, ambapo nilifurahia sana kwenda huko. Kwa sababu niliona bahari kubwa sana, niliogelea kwa maji ya bahari naezapenda sana kusafiri kwenda pwani, kulinipendeza sana.